Mchezo ninoupenda sana ni mchezo wa soka. Napenda sana kutazama mchezo wa soka ukeumendelea. Na ninachokipenda zaidi kuhusu mchezo huo ni jinsi, wachezaji huwa, wanajituma, wanapokuwa uwanjani. Kila mtu anapambana ili kufunga bao ama kudefend mpila ndio wasishindwe. Huwa napenda sana kutazama huoa mchezo kwenye tv ama ukiwa unacheza live Wakati ninautazama mchezo huo huwa yaninajipata tul nimefurahia sana.

Yeah napenda milima maana that is a natural environment unapata imetulia sana na upepo mwanana mwanzo ukienda kukwea hiyo milima anapata yaani mwili una unatulia viungo vinanyooka kwa unapenda milima.

Kwenye kazi ya ushirikiano na wengine huwa nafanya vizuri maana huwa napenda kila mtu apewe nafasi ya kufanya kazi yake kama unaona mwenzako amebobea kwenye eneo fulani Muna work pamoja kama timu ili kifanikisha hio goal yenu.

Mafunzo ambayo ningependa kuyapata kazini ni mafunzo kuhusu jinsi ya kuhandle mambo mingi ya kikompyuta pale kandeni. Napata mda mwingine nataka kufanya kitu fulani lakini napata huo uwezo unako mafunzo ya kompyuta naezataka kupata ya mafunzo kazini.

Mtaa wangu ninaokaa ni mta wa tata. Kinachonipendeza zaidi kuhusu huo mtaa ni kuwa watu wanaishi vizuri, watu wanapendana na hamna uhasama. Kila mtu anafanya tu mambo yake, watu wanaushirikiano kwa mfano mtu akipatana na tatizo. Wako willing kukuja pamoja ili kumsaidia huyo mwenzao kwa hio huo mtaa naupenda sana. Hauna chuchu chuchu mingi watu tu wanaishi kama mandugu.

Mimi ningependa, ningependelea kunyoa. Maana wakati umenyoa ndevu huwa inakupa huo. Usafi yaani wa ngozi hutokewi tokewi na vichunuzi chunuzi ama viupele kwenye hio sehemu. Na pia kuna huo mwonekano tu ya mwonekano nadhifu na kupa kwa hio mimi ningependa sana kunyoa.

Nikiwa na makosa kazini kitu cha kwanza ambacho nakifanya. Kukubari makosa yangu na kuyakili nimeyafanya mimi. Baanda ya hapo, nanyenyekea naomba msamaha. Kusema kuwa sitayarudia tena hayo makosa. Afu unaa pambana pia kivyangu kuavoid kufanya makosa hayo hayo.

Nikiwa na tatizo lolote kazini huwa najaribu kutafuta je? Ni nini ambacho kimesababisha hilo tatizo? Nikishapata ni nini ambacho kimesababisha hilo tatizo najaribu kutafuta mbinu ambazo nitazitumia mwenyewe kutatua hilo.

Yaa mimi nimewai kufuga wanyama kama vile mbuzi na ng'ombe na kwenye ufugaji huo nilipata kuona kuwa ufugaji wa nyama una manufaa sana maana kama mbuzi unamnunua akiwa tu mdogo mchanga mchanga akikaakaa umlishe kidogo unapata ashakuwa mkubwa na hata amekupa mbuzi wengine kwa ufugaji wa mbuzi umekuwa ni mzuri sana.

Wafanyi kazi wenzangu huwa tunatumia njia ya simu kuwasiliana wakati ambapo tuko kazini labda kama wataka kuongea na mtu unaweza kumtumia message ama waweza kumtumia email ya kazi Hili apate ule ujumbe ambao ulikuwa unataka imfikie kwa tunatumia message email kupitisha ujumbe kwenye kazi.

Historia huwa inahusiana na mizizi ya watu. For example, yani chanzo cha kumi wanapenda sana kujifunza mambo ya historia mbalimbali. Labda, hii community ilianzia wapi. Chanzo cha kitu, huwa napenda sana kujua historia ya vitu sa tofauti.

Kwenye mamba ya afya huwa naangalia sana vyakula ambavyo mi na vila mimi maana chenye unaa lisha mwili wako ita changia sana mambo na afya. Kukuhuwa naangalia sana vyakula ambavyo nina vila viwe ni vya manufaa na viwe vinasaidia aa afya yangu.Kingine huwa najaribu kunywa maji mengi sana kwa siku naezapata hata nimekunywa lita mbili ya maji ndo kukeep mwili ukuwe hydrated kwa hivyo ni vitu ambavyo naangalia ili kuweka afia.

Dunia tunayoishi ya 21st century mambo mengi yamekuwa ni mambo ya teknolojia kwa mimi binafsi ningependa kujifunza na kujaribu teknolojia mpya maana venye tu mambo yanaendelea kila kitu kunyamaisha yatakuwa ni mambo ya teknolojia vitu vingi kama utakua hauna uwezo wa kutumia teknolojia utakua unafanya ningependa kujaribu sana teknolojia.

Nikiwa, nikikumbuka kumbukumbu za utotoni, nilikuwa napenda sana mambo ya kupika-pika, tunachukua hata unga nyumbani, tunaanza kupika-pika hapo nje, hata kama hatuna moto tunapika na tunajifanya tunakula. Kuwa nilikuwa napenda kupika pika pia, nilikuwa napenda kutengeneza midoli, kupitia udongo, natengeneza katoto, hapo, nakaweka kwenye jua, kanakauka, unasema Huyu ni mwanangu. Kuwa nilikuwa napenda kufanya utotoni.

Heri wakati wa kusubiri kwenye mstari huwa najihisi vibaya sana na mimi huwa sipendi kungoja ngoja vitu sana nataka vitu vinafanyika faster faster na unamaliza lakini sasa unajipata uko kwenye situation yenye huwezi wapita wenzako na umewakuta hapo kungoja kwenye mstari huwa unanifanya nijihisi vibaya sana.

Kwenye muda wa mwisho huwa najitahidi kama kuna jambo nilikuwa nafanya niwe nimelimaliza kwenye wakati huo ila huwa sipendi sana kufanya vitu Last minute maana utapata vingine tumevisahau ama na kama ulikuwa unaenda sehemu umechelewa kwa hiyo huwa sipendi sana vitu vya muda wa mwisho.

Kwanza nikipata nina wateja, kitu cha kwanza ni kuwasalimia na kuwakaribisha kwenye biashara yangu alafu baada ya hapo. Namuliza tu kwa upole je? Nikusaidie na nini, akisha nielezea vizuri Nachukua tu muda mchache kumuhudumia na nikishamaliza kumuhudumia na mshukuru kwa kuja na kumkaribisha tena.

Tuseme kwa mfano kwenye wiki hizi utapata nimeenda maktabani mara mbili ama mara tatu lakini nikishafika huko huwa unapata nimechukua vitabu ambavyo vitanisukuma kwenye muda ambao sitakuwa naenda hapo maktabani kwa huwa naenda kwa wiki mara mbili ama mara tatu kwenye maktaba.

E, huku kwenye tunaishi, tumechimbiwa shimo la kumwaga taka zetu. Kwa taka zangu huwa nazikusanya mwanzo kwenye dustbin yangu ya ndani, ikishajaa naenda nazimwaga kwenye ilo shimo, zinakauka, zikishakauka, twazichoma, ndo zisizagae hapa kwenye eneo tunaloishi.

Muda mwingi mi huwa napenda kufanya kazi na wenzangu, ili tujumuike pamoja kila mtu, analeta mawazo yake. Ama unaweza pata ndio umepewa kazi lakini kuna vipengele ambavyo wewe huvielewi. Kwa hivyo mi huwa naprefer kufanya kazi na wenzangu, ndio kwenye nitakuwa labda sijaelewa vizuri, ule mwenzangu mwenye anaelewa already kuhusu, hicho kitengo, Unapata ye anasaidia na end product inakuwa ni nzuri tunapata mafanikio mazuri.

Huwa nayapokea maoni ya wenzangu kwa uzuri maana si eti mimi najua kila kitu. Kuwa nawezawakuwa nimeona kitu nimekifanya vizuri lakini kumbe unapata nimekifanya ndivyo sivyo. Kwa hio maoni ya wenzangu ni zehemu pia ya kunijenga mimi na kunipa kunipanua mawazo jinsi ya kufanya kazi. Kwa huwa nayapokea maoni yao kwa uzuri.

Nikiwa nje ya nyumbani, huwa napenda sana kula kwenye hoteli moja ambayo, huwa wanapika nyama ya nguruwe. Yaani kitimoto, huwa napenda kula sana kwenye hiyo sehemu, maana chakula chao yaani nakwambia kimepikwa vizuri, kila yaani, kina huo tu mvuto, hata unaeza pata umespend pesa nyingi kushinda zenye ulikuwa umepangia, kwa sababu chakula chao nikitamu sana.

Jambo la kwanza ni nalulifanyo kwaanda reporti yangu ni kutambua jee hilo reporti na lengo gani lengo lagi ni lipi Pada kujua lengo ya hilo reporti na kusanya tarifa sahihi kulingana na hiyo reporti jee itakue na husiana na nene ivo nikisha kusanya tarifa napangiria muundo hiyo ripoti yangu itachukua muundo gani hivyo nikisha walizana na muundo na hakikisha kuwa rugi lio tumika hako kwenyeo ripoti yangu ni ruga last na ijeni niteleweka na kila mtu bada ya hapo napitia hiyo ripoti kuhakikisha mambo yote nyako kwenye iyo ripoti yako sahihii afundo naipiana kwa muusika.

Ni kipata mambo ambayo ya na tikesi ya tuseme vituko vituko hicho kina kinaweza nifanya nicheke ama pia kuna jambo nilikuwa nimelifanya la like limeenda kulingana na matarajio yangu au nilikuwa nimefanya kitu nikiexpect hivi halafu mambo yangu yamengiana kuwa yananifurahisha sana na jipata tu nacheka mwenye pia ni kiona watoto wanacheza hiyo pia huwa inanifanya nicheke.

Haya rafiki yangu wakweli anaitwa Victoria. Tulikuta nani kwa maeneo ya kazi. Nilikuwa stranded na akaweza kunisaidia. Hivyo ndii urafiki wangu ulianza. Mambo tuliefanya nae pamoja ni mingi sana. Kwanza katika kutafuta hela. Tumekua tukijituma, tukifanya mapromotion, ukisikia kibarua, unamwitia mwenzako kwa hiyo ni. Iyo pia ilisaidia kukuza huo urafiki wetu. Rafiki yangu yaani ni mtu mzuri kabisa muaminifu, hana mambo mengi na watu. Na ukiwa kwenye shida, atafanya jinsi yoyote ilikuweza kukusaidia.

Kwenye kazi yangu, stadi muhimu sana ni stadi ya ushirikiano, yani, tunaweza kufanya kazi naweza, naweza kufanya kazi naweza angu kama timu. Unaampa mwezako mda, unasikiza maweda yake, ndo mpate kupata suruhisho ya kutatua tatizorenu ko. Study ya ushirikiano huwa naipenda sana ni unafanya kazi kama timu na unashirikiana na wenzako.

Kitu cha kwanza kukitokea na mabadiriko kazini kitu cha kwanza ninachokifanya ni kukubaliana na hayo mabadiriko maana mabadiriko pia nisehemu ya kazi. Halafu baada hapo nauliza jee ni sababu gani. Kwa upole tu naheshima ni sababu gani ilio sababisha kukuwe na hayo mabadiriko. Ukisha eleza then unaadapt unakuadaptive. Kitu kingine ni kuwa mwepesi wa kukubariana na mabadiriko. Kukiwa na mabadiriko na angalia kama sehemu ni chanzo chakuwa.

Kitu ambacho kinafanya nifurahie sana. Ni wakati ambapo nimetimiza malengo yangu. Maybe ilikuwa nimekusudia kufanya kitu fulani. Kama kuna changamoto lakini nikapambana na nikaweza kuyafikia yale malengo yangu. Jambo kama hilo likifanyika mimi huwa najikuta nimefurahia sana. Na pia jambo lingine nikitumaniwa pesa. Kama tuseme ni mwisho wa mwezi na nimelipa na nilikuwa nimesota sana Unapodhani nina furaha nyingi sana.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni uzoefu ule wa kujifunza kuishi na kila mtu vizuri ile yani usiwe mbaguzi na usiwe mtu wakupenda kuchukua sade bila kusikiza stori ya the other side. Kwa hiyo imenisaidia sana kwenye kazi na pia kujifunza vitu vipya mimi huwa ni rahisi sana huwa niko adaptable sana kujifunza vitu vingine kwa hiyo ime nisaidia kwenye kazi yangu.